Malengo yangu ya kila mwezi huwa nayaandika chini mwezi ukianza. Na hao malengo wanahakikisha kwamba mwishoni mwa mwezi nimeweza kuyatekeleza. Na kila ninapofanya kazi, nina niya ya kutimiza malengo yangu ya uyo mwezi. Kama malengo vile kama ni fanye kazi vipi, ni kazi labda kuna kazi miezi, ambazo zinaenda miezi. Na hakikisha nikisema lengo la huu mwezi kama ni kufanya hiyo kazi nusu tayari niweze nikuwe nimefanya nusu ya hiyo kazi mwishoni wa mwezi.

Naam napenda kuendesha baiskeli kwa vile nimelelewa huko vijijini, vitongojini na baiskeli huwa ni namna ya kufika mahali fulani. Na kwa hivyo nilijifunza kuendesha baiskeli na siku hizi huwa naendesha baiskeli kutoka na ile nia ya kufanya mazoezi ama nia ya kujiburudisha na kutumia baiskeli kufanya matembezi hapa na pale.

Kweli napenda kusoma maoni mtandaoni labda nikishaona kuna habari fulani naingia kwenye sehemu ya maoni nayasoma na naona watu tofauti tofauti na maoni yao naangalia maoni naweza kufikiria maoni haya yanafaa ama hayafai mimi mwenyewe nayaangalia na na pia maoni mengine unaenda pale kuona kufuraia. Ama kupata maarifa fulani.

La hasha, sipendi kutembea msituni. Msituni kuna wanyama mbalimbali, hasa wanyama mwitu. Na kutembea pale utakua unahatarisha maisha yako ama una unajihatari kutokana na kuweza kuumizwa na wanyama wa aina mbalimbali. Vile vile kwanza nyoka nyoka akiweza kukuuma basi hauna. Unaweza poteza maisha yako. Na basi kutembea msituni ni kitu ambacho sikipendi kabisa.